Wakati wa furaha, naweza fanya mambo mengi ya kujifurahisha kama vile. Kujipeleka kununua mambo ambayo nimekuwa nikiitaka kwa muda mrefu. Ama kukaa na marafiki zangu, tukiongea, tukipiga hadithi. Ama kukaa tu kutazama filamu ama vitu kama hivyo.